Zawadi nzuri ambao nimewahi kupokea, ni kutoka kwa rafiki yangu, ilikuwa ni zawadi za perfume, manukato mazuri sana, ambayo nilikuwa na yatamani kuyapata. Alinizawadia, ilikuwa ni siku ya kufungua zawadi baada ya sherehe za Christmas, kwa hivyo nilifurahia kwa kweli.